Kwa kweli, siendi hospitali mara nyingi sana, labda mara moja au mara mbili kwa mwaka, hasa kwa ukaguzi wa kawaida mimi huamini kujitunza mapema kula vizuri na kupumzika. Kwa hivyo, huwa nasubiri hadi nihisi kuna jambo la maana. Ila kila nikienda hunikumbusha umuhimu wa afya.

Nina shughulikia wateja kwa kuanza na kusikiliza kwa makini kwa sababu mara nyingi wana taka kusikiza kwanza. Nachukua muda kuelewa hitaji lao hata lile linalo jificha nyuma ya maneno. Halafu nazungumuza kwa heshima na utulivu. Nikitafuta suluhisho ya lawama. Hivyo, hiyo hujenga imani na mteja uhisi yuko mahali salama.

Kwa kiasi fulani ndio napenda hesabu. Sio kwa sababu ya namba zenyewe mbali namna zinavyo fundisha akili kufikiri kwa mpangilio. Kuna raha fulani unapopata jibu sahihi baada ya kufikiria kwa muda, inahisi kama kutatua fumbo la maisha. Igawa si kila mtu upendezwa nazo. Kwangu hunipa nidhamu na umakini.

Napendelea kitanda kizuri si kigumu sana wala laini sana kitu kilichoko katikati hapo ninapopata usingizi mzuri. Huna maumivu ya ngongo au miguu na unanikumbusha kitanda cha nyumbani nilicho kuwa nacho enzi za utoto.

Napenda keki ya chokoleti hasa ile yenye ladha nzito kidogo na sitamu sana. Kila wakati ninapokula kipande kidogo, unikumbusha sherehe za watoto na furaha ndogo tulioshirikiana na marafiki au familia. Kwangu sitamu tu, mbali pia ni kumbukumbu ya furaha na utulivu.

Napenda kucheza mpira wa mguu kuna furaha yake ya kukimbia uwanjani, kushirikiana na wenzako bila maneno mengi hata kama ni mchezo wa kawaida tu mtaani, unahisi mzigo wa mawazo unafungua ni mchezo unaonifanya nijisikie hai nikiungana na wengine kwa lengo moja na kucheza chafa moja.

Napenda juisi ya machungwa. Ladha yake ya asili, kidogo chenye chumvi na uchachu kidogo. Hunipa nguvu mara moja. Mara nyingine nikinywa asubuhi. Hunikumbusha wakati wa shule au likizo. Kikombe kidogo cha juisi, kikiwa karibu na chakula chepesi na unahisi maisha yakiwa, na rangi na furaha kidogo.

Ndiyo natumia mtandao ya kijamii mara kwa mara lakini si kwa muda mrefu sana hii hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kujua kinachoendelea, na pia kupata burudani kidogo. Lakini pia najua ni muhimu kuisimamia, usikimbilie kila taarifa, ili akili ipate kupumzika na muda wa kweli wa maisha.

Napendelea joto kuliko baridi. Joto hunifanya njisikie huru zaidi. Mwili unakua mwepesi na mawazo yanatembea vizuri. Baridi mara nyingine hunifanya njifunge sana. Lakini joto linanipa hisia ya uhai kama jua linavyo kuamusha na kukuambia siku bado inaendelea.

Mimi huwa na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha, mara nyingi huanza na familia na marafiki karibu. Tukila chakula kizuri, kucheza na kushirikiana hadithi, pia napenda muda kidogo wa kutafakari mwaka uliopita na kueka matarajio ya mwaka unaofuata hapo unahisi furaha halisi na kushirikiana na watu unaowapenda.